Mara nyingi hutegemea na majukumu niliyo nayo kwa muda wiki hiyo. Kama nina majukumu mengi, hupenda kuyandaa kwa mtiririko mzuri, kwa kuangalia mazingira na uwezekano wa kufanya kazi katika wiki husika. Hivyo, najiandaa kwa kuyaandika mapema na kutenga shughuli za siku ili kuweza kurahisisha kukamilisha majukumu yangu. Mfano siku ya jumatatu naweza kuandaa mambo kadhaa ambayo nitayafanya kwa muda fulani na kuweza kuyakamilisha wakati jumanne hivyo hivyo kadharika jumatano mpaka mwisho wa wiki.

Kiongozi mzuri anahitaji kuwa na mambo mbali mbali ambayo yanaweza kumsaidia, kuongoza watu wake na kuweza kupendwa. Kitu cha kwanza ni uwajibikaji. Kiongozi mzuri anatakiwa kuwa mwajibikaji kwa majukumu anayotakiwa kuyafanya kila siku. Lakini anatakiwa kuwa mkweli, na mwenye upendo, ambaye anjali mahitaji ya watu wake, na kufanyia kazi changamoto zinazoweza kujitokeza.

Ndiyo napenda sana kula samaki, hasa samaki wa kanga, napenda sana samaki wa kanga, ninapokula hufurahia na kuburudika moyo, hivyo samaki wa kaanga ni kitu ninachokipenda sana, nafurahia sana hawa samaki huweza kunifanya nifurahie mlo wangu wakati mwingine, napenda kula na ugali, au na wali, vyovyote vile, lakini samaki ni kitu ninachokipenda sana.

Nikiwa na njaa sana na sijapika huwaga napenda nipate chakula cha haraka kama chipsi ambazo naweza kuzipata kwa haraka. Hivo hunisaidia kupunguza njaa. Lakini kama niko na muda mwingi, sipendelei chakula cha haraka kwa sababu sio chakula bora ninachoweza kujenga. Mwili wangu. Hivo napenda chakula bora kinachoweza kujenga mwili wangu. Lakini nikiwa na haraka, na kufanya kitu fulani au nikiwa na njaa na naitaji chakula cha haraka. Ndiyo naitaji chakula cha halaka.